Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa kwa kusikiliza taarifa za habari na kusoma makala zinazohusu siasa, uchumi na mazingira. Hii hunisaidia kuelewa mwelekeo wa dunia na jinsi unavyoweza kuadhiri maisha ya kila siku. Hasa katika maswala ya usalama, biashara na maendeleo ya kijamii.

Asubuhi yangu inaanza kama ibada ndogo ya kujiweka sawa na siku. Mara tu ninapoamka napenda kukaa kimya kwa dakika chache kama kusikiliza pumzi ya dunia kabla ya kelele kuanza. Kisha nitatembea kidogo nje nikihisi upepo wa mahali ninapoishi nikitazama anga la asubuhi lenye rangi laini.

Ndio napenda kulima bustani kwa sababu ni kama kuandika shairi kwa mikono kila mbegu ni ninayopanda ni mstari mpya na kila majani yanapochipuka ni beti inayokuwa. Bustani hunipa utulivu, udongo wenye harufu ya mvua na sauti ya ndege.

Tunda langu la kupendeza ni embe. Ladha yake tamu na harufu yake safi unihisi kama jua la. Likishuka taratibu jioni. Kila kipande cha embe ni kama kipande cha kumbukumbu ya utoto. Kukaa chini ya mti. Kusikia ndege wakilia na vile vile kushiriki tunda hilo na marafiki.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu. Ni kama soko lililo mkononi. Naweza kuagiza vitabu, vyombo vidogo vyo muziki au hata chakula bila kutoka nyumbani. Simu hunirahisishia malipo kwa kutumia huduma za kifedha mtandaoni na kila ununuzi huwa haraka na usalama.

Utaratibu wangu wa jioni ni kama kufunga ukurasa wa siku kwa utulivu. Mara tu jua linapozama napenda kutembea kidogo ili kusikia pumzi ya hewa baridi na kuona anga likibadirika rangi. Baada ya hapo hunywa kikombe cha chai ya maziwa yenye tangawizi nikihisi joto lake likinilainisha mawazo.

Ninaposhughulikia udhaifu kazini na uona kama mwalimu badala ya adui. Kwanza nakubali udhaifu huo bila kujificha kwa sababu kukataa ni kama kufunika jua kwa kiganja. Halafu, na utazama kama nafasi ya kujifunza. Ninaomba marejesho kutoka kwa wenzangu na ninajitahidi kubadilisha makosa kuwa hatuwa za ukuwaji.